Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele napenda mahali pa kimya wala sio kelele. Kwa vile mahali pa kelele huwa na usumbufu mwingi. Bali mahali pa kimya ni pema kwa sababu mtu anaweza kufanya mambo mengi kwa utulivu. Na pia hakuna usumbufu mwingi.

Nalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Ninalala masama kwa kawaida ninalala masama kama saba ama nane. Ninaenda kulala saa tano usiku na ninaweza kuamka siku hiyo nyingine saa moja ama hata naenda shara. Ama pia kama pia sina haraka ninaweza kuendeleza kulala. Ninaamini ni vyema mtu kulalakutosha ili utosheke usingizi.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Katika masherekeo yetu tukiwa tumeweza kushinda ama hata tukiwa tumeweza kutimiza lengo lote. Sherehe tunapenda kuwa na sherehe na katika hiyo sherehe tuna muziki na tuna vyakula. Na kuna vicheko tunapiga gumzo tukicheka. Tukicheka na marafiki na wafanyikazi wengine. Kwa hivo sherehe zetu zimejaa furaha na muziki tunapo ongea.

Unafanya nini wakati umeme umekatika? Umeme umeme ukipotea. Hakuna jambo la kufanya. Ila ni wakati mzuri wakulala. Hata hivyo, ninaweza kumaliza jambo ninalo lifanya kwa kutumia muangaza wa simu. Kwa hivyo, ninawasha tochi ya simu. Ninamalizia jambo ambalo ninafanya. Kwa hivo umeme ukipatika, ninaweza kutumia simu ama pia kando kumalizia jambo nina lolifanya.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Katika maisha yangu, ninaiona ama uwezo wa kwenda kushiriki katika chuo kikuu ilikuwa tukio la busara na muhimu sana katika maisha yangu. Kwa vile nilijua kutoka hapo, milango yangu imeweza kufunguka na ninaweza kufaulu katika maisha. Kwa hivyo, kuweza kumaliza shule, chuo, chuo, chuo, chuo, chuo, chuo cha sekondari, na nikaweza kupita, nikafaulu, nilifurahia sana nilipojua, nilipoona alama zangu ya kwamba niko na uwezo wa kwenda chuo kikuu. Ilikuwa jambo la busara sana na muhimu katika maisha yangu.

Unapenda chai au kahawa? Ninapenda zote mbili. Hata hivyo, ninapenda chai zaidi. Niko na uzoefu wa kukunywa chai tangu nikiwa mdogo. Kwa hivyo, ninapenda chai. Hata hivyo kwa muda, tofauti tofauti, ninakunywa kahawa. Hasa wakati wa kupumzika. Lakini chai, ukichanganya na mkate, ama hata chapati, inakuwa kitu mzuri.